Ninachopenda zaidi kazini ni kusaidia watu kutatua matatizo na kujifunza kitu kipya. Asa pale ninapo weza kueleza mambo kwa njia rahisi na kuona mtu anaelewa. Pia napenda kazi za kubuni mawazo kama kuandika kupanga mipango au kusaidia kufanya maamuzi.

Mimi mara nyingi nakunywa chai kuliko kahawa. Asubuhi ndiyo muda ninaopenda saidi hasa kapla ya kwanza masomo au shughuli sa siku. Naanda chai kwa kuchemsha maji naweka majani ya chai. Kisha naongeza maziwa kidogo na sukari kiasi sipendi iwe tamu sana. Wakati mwingine nikiwa na muda naongeza tangawizi kidogo hili iwe na ladha na kunipa nguvu. Napenda kunywa chai yangu nyumbani. Mahali tulivu labda karibu na dirisha au mezani. Inanisaidia nijisikie mtulivu na tayari kuansa siku. Nikikosa chai yangu ya kawaida nahisi kama siku haijaanza vizuri. Mwili na akili finakua bado vizito. Lakini nikisha ikunywa nahisi nimeamka vizuri na tayari kufanya mambo.

Mimi binafsi napenda sana uchoraji na michoro. Inanifutia jinsi watu wanavyoweza kuonyesha hisia zao na mawaso kupitia picha. Kama file picha za mandhari Portraits au hata michoro ya kisasa. Kuna kitu cha kipekee kuhusu jinsi michoro inavyoweza kuelezea mambo kama yasemwayo au mambo yasionekana kwa macho ya kawaida Muzika.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu anayejua kila kitu kunihusu mimi. Tulikutana shuleni tukiwa kwenye darasa moja na kwa bahati nzuri tukawa marafiki wa karibu. Nakumbuka tulivyokuwa tukicheka pamoja kila mara, tukifanya kazi za darasa moja, na kushiriki michezo za kifamilia baada ya shule. Rafiki yangu ananifanya niwe nafuu kila mara. Ata wakati mambo yanayo onekana kuwa magumu, anajua jinsi ya kunifariji na kunifanya nicheke na sisi tunapenda kufanya mambo ya kijinga pamoja kama vile kuenda kwa mikahawa mpya au kutazama filamu vya vichekesho. Lakini pia tunazungumza mambo ya kina sana na kusaidiana na changamoto ambazo tunakutana nazo. Kwa kweli, mimi nadhani rafiki wa kweli ni yule anayekubali na kuunga mkono bila masharti. Anaweza kuwa na maoni tofauti lakini bado anaheshimu na anajua jinsi ya kuwa na wewe bila hukumu. Hilo ni jambo muhimu sana kwangu. Ningependa kumuambia asante kwa kuwa rafiki wangu, wewe ni kipenzi cha dhahabu na siwezi kuona maisha yangu bila wewe.

Kasi ya nyumbani inayonichukisa saidi ni labda kusafisha fyumba fyote. Haza wakati kuna vumbi kila mahali. Inakuwa msigo mkubwa na haza ukisingatia kwamba hata baada ya kusafisha. Inachukua muda mrefu kabla ya kuwa na matokeo ya kudumu. Inakuwa frustrated sana.

Mimi mahali ambapo napenda kukaa ni mahali penye, utulivu na ama. Labda katika maumbile ya asili kama file milimo ya kichani kipichi au pwani yenye mchanga mweupe na manji ya puli. Ningependa kuwa sehemu ambapo napumzika na pia sehemu ya kuchifunza na kuchunguza fitu fipya. Kama file makumbusho ya kale au nchi yenye istoria mingi.

Baadhi ya mafunzo ni kwanza kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wengine. Kujua kuwa kuna mambo ya kujifunza kutoka kwa wenzako ni moja ya mafundisho makuu. Pili, usimamizi wa wakati. Kujua jinsi ya kupanga kazi yako. Kueka vipaumbele na kutimiza majukumu yako kwa wakati. Tatu, mawasiliano bora. Kujua jinsi ya kuwasiliana vyema na wenzako. Nne kufanya kazi kwa timu. Kazi nyingi hazifanyiki peke yake. Hivyo kujua jinsi ya kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine ufundi ni muhimu. Hayo ni baadhi ya mafundisho.